Tunda lako la kupendezwa ni lipi? Sawa. Swali lako nimelielewa. Tunda ambalo mimj nalipenda ni parachichi. Parachichi ndo tunda pendwa langu nalipenda kwa muonekano wake na ladha yake nzuri na tamu.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ujasiri. Kiongozi anapokuwa mjasiri, ana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Na kwa usahihi wake, anaeza fanya kazi kwa weledi kabisa.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Napenda mimi kutumia muda na familia yangu kwa kufurahia kutatua changamoto za kifamilia na kuhakikisha kila mmoja anajisikia yupo nyumbani.

Unafanya nini kila asubu, unapoamka? Kitu cha kwanza ambacho mi nakifanya nikiamka ni kusali. Baada ya kusali, ni kufanya mazoezi ya viungo. Na baada ya kufanya mazoezi ya viungo, na chukua kiamsha kinywa. Na baada ya kiamsha kinywa, naenderea na taratibu zingine za kijamii. Kama hivo.

Kazi gani ya nyumba unaichukia? Kazi ya nyumba ya unawichukia mimi ni kuosha vyombo. Sipendi kuosha vyombo kabisa kwa sababu kwa kitamaduni zetu, mtoto wa kiaAfrika, mtoto wa kiswahili, wa uswahilini, kuosha vyombo ni kazi ngumu kwake sana, yaani ni ngumu sana.

Chakula gani, cha kigeni umewahi kujaribu? Sema ukweli mimi nimejaribu pizza. Wanasema pizza kwa sababu hatuna lugha kamili ya kuitafsiri kwa lugha ya kiswahili kwa hiyo tunaiita pizza kama jinsi ilivyo pizza. Kusema ukweli ni tamu. Ya, ni tamu na ni nzuri.

Mandhari gani mazuri umewahi kuona? Mandhari mazuri ambao nimeshai kuona ni ufu wa bahari, pwani Yeah ina mandhari mazuri na ya tofauti na hapo kuna mbuga za wanyama kama vile kama vile amboseli kuna masaimara yeah izo sehemu zote ni nzuri.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi, cha kwanza mimi hutulia, baada ya kutulia, hutafakari ni njia ipi nitakayoitumia. Kutatua tatizo kama ni tatizo lilonikumba, kama ni changamoto yote lililonisababishia mimi kupata huo wasiwasi. Cha kwanza ni kukaa kimya na kutafakari jinsi gani nitakayoitatua tatizo.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kitu cha kwanza ni kupanda miti kwa wingi. Kwa hiyo mimi uhakikisha napanda miti sana. Katika mazingira yangu ili mazingira yawe safi. Na tofauti kuwa na safi, ikatupia afya njema kwa sababu unapopanda miti, miti husafisha mazingira wa kutupea hewa safi na kuchukua hewa chafu.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Mi napenda msimu wa mvua. Hasa kipindi kile cha siku kuu. Kama vile krisimasi na kufungua mwaka mpya. Hicho ndo kipindi ambacho huwaga nakuwa na furaha sana kwa sababu unapata tunakutana naa marafiki wengi. Marafiki, familia, watoto, watu wazima kwa kweli ni furaha tu.

Unacheji kifaa chako marangapi kwa siku? Aha. Nina vifaa viwili. Kuna tarakilishi, kipakato na simu ya mkononi. Kwa hiyo simu ya mkononi, wagenayichaji marambili kwa siku. Kwa sababu betiri yake inauwezo wa kukaa muda mrefu. Na pia tarakilishi kwa sababu muda mwingi siitumii sana. Labda kwa kipini na kufanyia utafiti. Naichaji mara moja kwa siku.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai mimi kwa sababu napendelea kahawa ntaongelea kahawa. Mara nyingi hupenda kutumia kahawa asubuhi napoamka au jioni kabla sijalala. Kwa sababu napendaga sana kutumia muda mwingi jioni kwa hiyo kabla sijalala huanga muda mwingi usiku natumia kahawa.

Kinachonipa motisha kazini ni vitu vikuu vitatu. Kisha kwanza ni familia yangu nahakikisha nafanya kazi kwa weledi sana ili nisiangushe familia yangu ili wapate chochote kile kutoka kwangu. Cha pili ni kazi yenyewe kwa sababu unapata kazi nayoifanya naipenda sana kwa dhati kwa hiyo naichangamkia kwa sababu napenda kazi ambayo naifanya. Kwa mfano kama ninafanya kazi ya kulima, nitapenda kulima kwa sababu ni kitu kilicho. Kufanya kazi kwa sababu unapofanya kazi mwili, unakua mzoefu, wa kutoa mawazo, kupunguza stressi na unashangaa siku yako inaisha vizuri.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Napenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu mnapo shirikiana kufanya kazi kazi inakuwa raisi na mnamaliza kwa mda na uweledi. Kwa sababu mkiwa wengi kazi inakuwa raisi kuimaliza.

Napendelea shati au tishati. Mara nyingi napendelea tishati. Lakini kwa kama nina sehemu muhimu ambapo naenda labda tuseme kwenye sherehe ama kwa mkusanyiko wa watu wengi, hupendelea kuvaa shati. Sababu shati nasikianga inanitoa vizuri sana.

Mimi sio mpenzi sana wa mpira, lakini kwa upande wa wachezaji mpira, labda nitamwangalia sana Ronaldo ama Messi, lakini mi sio mpenzi sana wa mpira. Kwa hiyo mimi na mpira kidogo, hitilafu.

Una kumbukumbu gani nzuri shuleni? Shuleni nina kumbukumbu nzuri nipochukua tuzo ya kiswaili, mwanafunza wa kiswahili bora, tofauti na hiyo kwenye mchezo pia, na haiwa, nilipata tuzo yangu kwa hiyo hizo ndo kumbukumbu nzuri sana shuleni.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu, yeah nina majirani tu wengi wanaonizunguka wengi tu kwa hiyo napendaga sana kuongea nao, kuzungunza nao, kuwajulia hali ya majirani zangu ni wema nao pia wanapenda kuongea na mimi mda wengi.

Aina gani ya keki unayoipenda? Napenda aina ya keki ilotengenezwa kwa ngano na sukari. Kusema kweli, hii keki inakuaga tamu sana. Na sasa inapochanganywa na harufu nzuri ya matunda kama vile ndizi inakuwa tamu sana.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Aha, kazini nikiwa na mapumziko huwa nakunywa sharubati ama nakula chakula cha mchana ili nipate nguvu kuendelea kufanya kazi kwa weledi.

Nasasisha vifaa vyako mara ngapi. Okay, ilikujibu nitakujibu kwa upande wa kusafisha. Mahali sijakuelwa vizuri kusasisha, kusafisha. Eee, huwanga nasafisha baada ya kumaliza kazi, lazima nisafisha vifaa vyangu. Kama ni jembe, ama ni kwa mkulima, nitasafisha. Kama ni kupika, nitaosha vyombo.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Kusema kweli nigependa kujifunza kuhusu akili bandia. Kwa kizungu wanaita AI. Ningejipenda sana kujifunza ili nijue inafanya kazi aje. Na inajiratibu aje vitu asa sa katika ulimwengu wa sasa.

Unapenda kutembea wapi? Mara nyingi mimi napenda kutembea milimani, misituni, labda pengine, labda mjini pia, ya si penye watu wengi, ufuo wa bahari, maeneo mbalimbali kuangalia mazingira.